Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale ambayo mfanyikazi na mfanyabiashara wanafanya kazi kwa amani na upendo. Na pia pale ambapo mfanyikazi hakaziwi na mahitaji yake anahitaji na analipwa fedha zake kwa muda unaofaa.